Kwanza napenda kutoroka kidogo kutoka kwa kilele ya mjini nairobi ni husstle sana traffic kazi bie so relaxation inahitaji nature kidogo kuenda karura forest ni kama walk katikati ya jiji ungechukua jog au walk polepole kusikiza ndege kuona monkeys wakicheza au hata kuleta picnic na kukaa chini ya mti Karura ni favorite sana kwa watu wengi hapa Unaweza ku cycle horse ride au hata kukaa na kufikiria maisha ni peaceful sana hasaa asubuhi mapema au jioni Ngong hills na kama nina nguvu kidogo napanda Ngong hills unatembea unapumua hewa safi na juu Unaweza kukaa na kuangazia jua likizima ni kama therapy ya bure Inakufanya usahau stress yote ofisini au mtaana.

Napenda sana kusoma vitabu kwa sababu ni kama therapy kwangu na ninanitoa kwa maisha yangu ya busy ya tech, social media na kuhustle kila siku. Napenda vitabu vya self-improvement na psychology. Hii ni mask kwangu. Napenda vitabu vinavyo nifundisha jinsi ya kuhishi, bwora, zaidi. Kumanage time na kuelewa kila binadamu. James Clear au Daniel Kingman wananifaa kushinda stress ya maisha. Asa hapa Nairobi ambapo kila mtu anahasot. Napenda vitabu vya historia na biographic. Napenda kujua historia ya dunia ya Afrika asa Kenya vitabu vya Yuvula, Noah, Arari au Jomo Kenyata vinafaa kuelewa tunatoka wapi na tunaenda wapi kama jamii Asa huu mwaka wa 2026 na mambo kama climate change na politics inanifaa kufikiria maisha yetu kwa deep length zaidi Napenda kusoma wakati wa weekend na labda marafiki tunapo discuss.

Ningependelea miksi ya zote mbili lakini moyo wangu huko zaidi kwenye mahali pa kimya inategemea sana mood na wakati na ninapenda mahali ambapo ninaweza kufikiria vizui kusoma kitabu kuandika mawazo au tukustaajabu na maisha bila kelele nyingi za nje kimya inakufaa akili iko clear kama vile kukaa karura forest pekee yaangu kusikiliza ndege na majini ya kivuma au kukaa balkoni nyumbani usiku wakati nairobi imelala kidogo huko ndoto zinakuja, mawazo mazuri ya nazaliwa na stress inatoroka pole pole hAsa baada ya siku ndefu ya hustle, traffic load ya ngong road mikutano, misi zinakuja kila sekunde kimia ni kama bhang kwa moyo, napenda cafe tulivu kama connect coffee au mahali pa kitabu ambapo mziki ni soft lakini siwezi kusema sipendi kelele kabisa wakati mwingine hasa nikiwa na marafiki au mood ya kushangilia krlele kidogo inafaa sana kama kuenda gig ya nyanshinski au sauti soul au kukaa na wazito kwa kama nyamama choma uku tunacheka na kuongea juu ya maisha au hata klub kidogo wakati wa weekend ile vibe ya mziki na watu wengi inakufaa ufeel alive na kutoa stress na njia tofauti kelele inakufaa kujisahau kidogi kucheka bila kujali na kufeel kuwa unaishi maisha kamili lakini sio kila kitu nikizidi inachoka haraka.

Mimi hujipaka mafuta au kulea nywele zangu takribani mara mbili kwa wiki. Kwa kawaida nafanya hivyo baada kuoga au kuosha nywele hivi kuhakikisha ngozi ya kichwa na nywele zinapata unyevunyevu wakutosha. Kwa kuwa na nywele, mara nyingi uwa fupi. Sihitaji kupaka mafuta kila siku lakini kuhakikisha zinapata matunzo ya mara kwa mara usaidia kuzuia ukavu, ba au muasho wa ngozi ya kichwa. Pia nazingatia aina ya nywele zangu na mazingira ninayoishi. Kama hali ya hewa ni ya joto au nafanya kazi zinazofanya nitoke jasho sana naweza kuongeza mara ya kulea nywele. Kwa kufanya hivyo nywele zangu hubaki safi zienye afya na zinavutia ya kuonekana.

Mimi hushambulia mabadiliko kazini kwa mtazamo chanya na kujifunza. Kwa kabisa na jitahidi kuelewa sababu ya mabadiliko hayo kwa kusikiliza maelekezo kutoka kwa wasimamizi au kwa kusoma taarifa zinazotolewa. Hiyo hunisaidia kupunguza hofu na kuchanganyikiwa kwani ninakuwa na picha halisi yale yanayotarajiwa. Baada ya hapo najipanga upya kwa kurekebisha ratiba yangu ya kazi na kueka vipaumbele kulingana na mahitaji mapya kazini. Pia ninakua tayari kujifunza ujuzi umpya au kubadilisha namna ya kufanya kazi hili kuendana na mabadiliko yaliyopo.

Ndiyo, nimewahi kuona bahari, na ilikuwa ni uzoefu wakuvutia sana. Nilipofika ufukweni kwa mara ya kwanza, nilivutiwa na ukubwa wake, na maonekano wake, usio na mwisho. Mawimbi yalikuwa yakija na kuondoka taratibu, yakitoa sauti ya kutuliza akili na kunifanya nijisikie amani. Hewa ya bahari ilikuwa safi na yenye baridi kidogo. Tofauti na ile ya maeneo ya ndani na ilinipa hisia ya utulivu na furaha. Pia nilifurahia kuona shughuli mbali mbali zinazofanyika bahari ni kama vile watu wakivua samaki, wengine wakipumzika ufukweni na boti zikipita mbali. Kuona bahari kulinifanya nitambue uzuri na maumbile na nguvu mazingira ya asili. Uzoefu huo uliniacha na kumbukubu uzuri na hamu ya kurudi tena siku nyingine ili kuendelea kufurahia uzuri wa bahari.

Ninapokuwa nasubiri kwenye mstari wa kawaida najihisi mchanganyiko wa subira na wakati mwingine kero kidogo. Hasaa, kama mstari ni mrefu na unasonga pole pole. Hata hivyo, najitahidi kujituliza na kukubali hali iyo kwa sababu najua kusubiri ni sehemu ya maisha ya kila siku Mara nyingi hutumia muda huo kufikiria mambo yangu, kupanga shughuli zijazo au kuangalia mazingira yanazunguka.Pia najifunza kuwa mvumilivu na kuheshimu wengine waliopo kwenye mstari. Nikijua kuwa kila mtu anasubiri huduma kwa wakati wake.Wakati mwingine kusubiri kunanipa nafasi ya kujifunza uvumilivu na kudhibiti hasira zangu.Ingawa si jambo linalopendeza kila wakati najitahidi kuona kusubiri kwenye mistari kama fursa ya kujifunza nidhamu na utulivu.

Nimewahi kujaribu chakula cha kigeni kinachoitwa pizza, ambacho asili yake ni Italia. Mara ya kwanza nilipo kionja nilivutiwa na mchanganyiko wa ladha tofauti. Hasa jibini ilio yeyuka, mchuzi wa nyanya na viungo mbalimbali vilivyowekwa juu yake kama nyama au mboga. Ladha yake ilikuwa tofauti na chakula cha kawaida nilichokuwa nimezoa lakini ilikuwa tamu na ya kuridhisha. Pia nimewahi kujaribu baga ambayo ni chakula maarufu kutoka nchi ya magharibi. Kilichonivutia zaidi ni jinsi viungo vyake vinavyo unganishwa kama mkate nyama mboga mbichi na mchuzi mbalimbali na kufanya chakula kiwe rahisi kula lakini chenye ladha nzuri kujaribu vyakula vya kigeni kimenipa fursa ya kujifunza tamaduni za watu wengine na kupea kupanua uzoefu wangu wa ladha Jambo ambalo ninafurahia sana.

Ndiyo, nafuata matukio ya kimataifa kwa kingo fulani kwa sababu naamini umuhimu mkubwa katika maisha ya kila siku. Kupitia habari za kimataifa, ninaweza kuelewa kinachoendelea duniani kama vile mabadiliko ya kisiasa, kiuchumi, kijamii, kiteknolojia katika nchi mbalimbali. Hii hunisaidia kuwa na mtazamo mpana na kufanya maamuzi bora hasa yale yanahusiana na kazi, elimu na mahusiano na watu kutoka mataifa tofauti. Kwa kawaida, hufuatilia matukio kupitia vyombo vya habari kama televisioni, redio, mtandao wa jamii na tovuti za habari. Najitahidi kuchagua vyanzo vinavyoaminika ili kupata taarifa sahihi. Kufuatilia matukio ya kimataifa, kunanifanya nijisikie kuwa sehemu ya dunia nzima, kunanisaidia kuelewa changamoto na mafanikio ya mataifa mengine, na kunanimasisha kufikiri kwa kina kuhusu mstakabali wa dunia.

Ninaoupenda zaidi ni msimu wa masika Napenda msimu huu kwa sababu huleta mvua ambazo hufanya mazingira yawe ya kijani na yenye uhai Wakati wa masika mimea hukua vizuri, maua huchanua na hewa huwa safi zaidi kuliko wakati wa kiangazi Hali hii hunifanya nijisikea furaha na utulivu hasa ninapokuwa ni kitazama mandhari ya asili yaliyojaa uzuri Pia napenda masika kwa sababu huleta matumaini mapya kwa wakulima na jamii kwa ujumla Kwani mvuu husaidia katika uzalishaji wa chakula ingawa wakati mwingine mvuu nyingi zinaweza kusababisha changamoto kama baridi au matope. Faida zake ni kubwa zaidi. Kwa ujumla msimu wa masika hunipa hisia ya upya na amani na kuendeleza maisha.

Ninawafahamu majirani zangu kwa kiwango kizuri. Kila mara ninapokutana nao, huwa nawasalimia na kuzunguza nao kwa heshima na upendo. Kwa kuwa tunaishi karibu mara nyingi, tunashirikana katika mambo madogo ya kila siku kama kusaidia kuangalia watoto kubadilisha na habari au kushirikana katika shughuli ya kijamii za eneo letu. Pia, kuwa na uhusiano wa mzuri na majirani hunifanya nijisikie salama na kuondoa upweke, kwani ninajua kuna watu wa kuaminika karibu nami. Wakati mwingine tunakusanyika pamoja kwenye hafla ya kijamii au sherehe ndogo za kitamaduni. Jambo linaongeza mshikamano na urafiki kwa ujumla kuwalinda na kuwasikiliza majirani kunisaidia kujenga jamii yenye mshikamano na amani.

Ninapo anza kazi jambo la kwanza ni kupanga na kuandika ratiba ya siku. Hii hunisaidia kuona ni kazi zipi muhimu na za dharura ambazo zinahitaji kipaumbele. Na kisha kuzipanga kwa utaratibu unaofa. Mara nyingi pia husoma na kukagua barua pepe. Ujumbe au taarifa zinazohusiana na kazi ili kuakikisha sina taarifa mpya zilizotokea kabla ya kuanza shughuli. Baada ya hapo, uchukua muda kidogo kujiandaa kisaikolojia. Kama kupumzika kidogo, kunywa maji na kutengeneza eneo la kazi lenye mpangilio mzuri. Ili kuanza kazi kwa umakini na utulivu. Kwa kufanya haya, atua kwa atua, ninaweza kuanza siku ya kazi kwa mpangilio bila kuchanganyikiwa na kuhakikisha kuwa kazi zangu zinaenda kwa ufanisi.

Ndiyo, napenda kucheza na watoto kwa sababu hunipa furaha na kunifanya nijisikie mwenye amani. Watoto huwa na roo ya furaha, ubunifu na kutokuwa na wasiwasi jambo linalosaidia kupumzika kiakili na kusahau mawazo ya kila siku. Napocheza nao, iwe ni mchezo kawaida kuimba au kucheza mpira hujifunza kuwa mvumulivu na mwenye upendo zaidi. Pia kucheza na watoto unisaidia kuelewa hisia zao na kuwajenga kimaadili kwa njia ya upole. Kupitia mchezo, watoto hujifunza kushirikiana, kuheshimiana na kujiamini. Kwa upendo wangu, najisikia kuwa sehemu muhimu katika hukuaji wao na hilo hunipa kuridhika na furaha ya kipekee.

Napenda kuamka na jua kwa sababu kunanipa mawazo mazuri ya siku kuamka mapema hunisaidia kuwa na muda wa kujipanga kupanga shughuli ya za siku na kuanza kazi nikiwa na nguvu na utulivu wa akili asubuhi huwa na kimya na hewa safi Jambo linalosaidia kufikiri vizuri na kufanya maamuzi kwa umakini kuamka mapema hunifanya nihisi siku ni ndefu na yenye tija zaidi Kwa sababu ninawaza kutekeleza majukumu mengi kabla ya kuchoka Ingawa kulala mapema ni jambo muhimu kwa afya napendelea zaidi kuamka na jua kwa sababu hunipa, nidhamu, mpangilio na motisha wa kufanya kazi zangu kwa ufanisi.

Zawadi nzuri niliyowai kupokea ilikuwa kitabu chenye mafunzo na mashahiri na nilifraia sana kwa sababu kilinipa faida mbili, burudani na elimu. Nilikipokea nilisi dhamani ya mtu alietoa zawadi iyo kwa sababu alijua ninapenda kusoma kujifunza. Kitabu hicho kilinisaidia kupanua ufahamu wangu kunitia moyo na kunifundisha mambo mapya ambayo siku zote nitaweza kuyatumia katika maisha yangu. Zaidi ya dhamani ya kifedha, zawadi iyo ilikuwa na isia ya kibinafsi kwa sababu mtu aliyetoa alichukua muda kufikiri kili ambacho ningefurahia Ili ili nifanya nijisikia kudhaminiwa na kuusika zaidi katika usiano wangu nae Kwa hivyo, zawadi nzuri si ile peke ineopendeza kwa sura au garama, bali ineoguza moyo na kuleta dhamani hali ya maisha.

Napendelea mazingira ambayo kazi ambayo ni utulivu yenye mpangilio na yenye ushirikiano mzuri kati ya wafanya kazi. Nafurahia pahali ambapo kuna mwanga wa kutosha na hewa safi. Kwani hali hio hunisaidia kuzingaitia kazi zangu kwa makini na kwa uraisi. Eneo lilo safi na lenye mpangilio vinaongeza tija kwani sababu zinaitaji kutumia muda kutafuta nyaraka au sana zangu za kazi. Pia napendelea mazingira yenye ushirikino na mawasiliano mazuri kati ya wafanyakazi ambapo kila mtu anaheshimiana na kusaidiana pale unapohitajika. Hali kama hii ufanya kazi huu kuwa na furaha na inachangia ubunifu kwani watu wanaheshimiana na kushirikiana mawazo bila hofu ya kukosolewa. Kwa jumla mazingira bora ya kazi yanayochangia usalama amani ya akili na ufanisi ni wa kazi.

Somo la sayansi nalopenda zaidi ni biolojia kwa sababu linafundisha kuhusu maisha, viyumbe hai na jinsi mfumo mbalimbali ya mwili, mazingira inavyoshirikiana. Napenda kujifunza jinsi seli, tishu na viumbe mbalimbali vinavyofanya kazi kwa pamoja ili kudumisha maisha pamoja na jinsi mimea na wanyama vinavyounda mifumo ya ekolojia yenye usawa. Biolojia pia hunipa nafasi ya kuelewa dunia ya asili, kuelewa sababu ya magonjwa, ukwaji wa viumbe na umuhimu wa kulinda mazingira. Napenda pia vipindi vya mahabara kwa sababu hukuwezesha kuona kwa macho kila unachofunzwa na dhaharia na kunifanya nifurahie sana somo ilo. Kwa hivyo, biolojia sio tu somo la kufurahisha bali linanipa maarifa muhimu yanayoweza kutumika katika maisha ya kila siku.

Somo ninalopenda shuleni zaidi ilikuwa hisabati kwa sababu lilinifundisha kufikiri kwa utaratibu kwa kina na kwa usahihi nilifrahia sana kutatua matatizo changamoto kwani kunanitia moyo kwa kutumia ubunifu na akili yangu kwa pamoja. Hisabati pia ilifundisha nidhamu ya kifikra kwa sababu kila suluhisho lina hatua zake za mantiki ambazo zinapaswa kufuatwa kwa makini. Zaidi ya hiyo nilipenda hisabati kwa sababu linafanana na maisha halisi linalofundisha kupanga bajeti kupima muda na kuelewa hesabu ndogondogo na zinazojitokeza kila siku. Pia nilipenda jinsi walimu walivyokua wakifundisha kutumia mifano na mazoezi ya vitendo. Jambo linafanya somo kwa raisi kuelewa na kufraisha. Kwa hivyo hisabati ilikuwa si tu somo la kitivo. Bali pia darasa linafundisha mbinu za kufikiri kwa kina na kupanga maisha yangu vizuri.

Neno siri zangu ni nikiweka salama kwa kutumia mbinu mbalimbali za kuzuia uwizi. Kwanza, huchagoa neno siri lenye nguvu ambalo linajumuisha mchanganyiko wa herufi kubwa, ndogo, na mbali na ishara maalumu. Hii nafanya iwe ngumu kukisia au kuvunua. Pili, sana kwa kawaida kutumia neno siri moja kwa akaunti zote. Badala yake, kila akaunti au kifaa kina nenosiri lake la kipekee. Jambo abmalo linapunguza hatari ikiwa nenosiri moja lingevunjika. Pia hujaribu kukumbuka nenosiri baada ya kuandika mahali popote panapoweza kuonekana. Na mara nyingine hutumia meneja wa nenosiri salama kuhakikisha hayasauliki. Kwa kuongeza hufanya mabadiko ya mara kwa mara ya nenosiri hili kuongeza usalama. Kwa kufanya haya yote ninaweza kulinda akaunti zangu na taarifa zangu binafsi dhidi ya watapeli au wizi wa mtandaoni.

Na dini ambalo ni muimu sana kwa ngu ni madili na mafunzo ya tabia njema. Kama vile kuonyesha heshima, kuwacha uovu, kusaidia wengine na kushukuru kwa kila kitu. Sikubaliani na dini kwa sababu tu ya ibada, bali pia kwa sababu inanifundisha jinsi kuwa mtu mbora kijamii na kimaadili. Pia imani yangu hunipa faraja na nguvu ya kiroho wakati wa changamoto au matatizo. Ni muhimu mkwangu kushiriki ibada kusoma maandiko matakatifu au kujiweka kwa wakati wa kutafakari kwa sababu kuna nifanya nijisikie amani na kuimarisha ahusiano wangu na mungu. Kwa hivyo kipengele cha dini kinachonidhiri zaidi ni mafunzo ya kimaadili na nguvu ya kiroho ambacho huinua maisha yangu na kunisaidia kuwa mtu bora zaidi kila siku.

Mimi hufanya mazoezi ya asubuhi kwa sababu hiyo ni wakati wa mwili huwa na nguvu nyingi na akili kuwa safi. Kwanzia asubuhi hunisaidia kuamka vizuri kuongeza nishati na kuanza siku nikiwa na motisha na furaha. Wakati wa subuhi hewa huwa safi zaidi. Hali ya joto ni rahisi na mara nyingi kunaamani jambo ni nafanya mazwezi kuwa enitija na furaha. Zaidi hayo mazoezi ya asubuhi huchangia kudumisha afya ya mwili na akili. Kwa sababu uongeza mzunguko wa wa damu, kuboresha hisia na kuimarisha mfumo wa kinga Ingawa baadhi ya watu wanapendelea jioni kutokana na ratiba zao Mimi napenda asubihi kwa sababu baada ya mazoezi najiskia tayari kukabiliana na changamoto za siku nzima kwa nguvu na utulivu.

Napenda kununua vitu sokoni na madukani kulingana na aina ya bidhaa ninahitaji. Sokoni napendelea kununua bidhaa vya vyakula kama matunda mboga na vyakula vya kila siku kwa sababu huwa safi. Bei ni nafuu na napata nafasi ya kuchagua mwenye kile ninachokipenda. Pia hunipa fursa ya kuzungumza na uuzaji na kujua hali halisi ya bidhaa. Kwa upande mwingine napenda kununua bidhaa kama nguo viatu au vifaa vya nyumbani madukani Kwa sababu kunao mpangilio mzuri na ubora wa bidhaa kuwa rahisi kuthibitisha madukani pia hunipa uhakika wa bei na wakati mwingine huduma bora kwa wateja Kwa ujumla nachagua sehemu ya kununua kulingana na urahisi ubora na wa bidhaa na mahitaji yangu ya wakati huo.

Ninakipawa cha kujifunza ara haraka na kueleza mambo kwa urahisi, hiyo inaamanisha ninawezo kuchambua taarifa ngumu kuelewa maana yake na kuibadirisha kuwa maelezo rahisi yanaoweza kueleweka kwake mtu yoyote. Kipawa hiki kinanisadia pia kuandika, kutoa ushauri na kufundisha mambo mapya kwa njia inayoeleweka na yenye mvuto. Zaidi ya hilo, ninakipawa cha kusikiliza na kuelewa hisia za wengine. Njambo linalo nifanya niwe na huruma na kuelewa matazamo ya tofauti. Hii inanisaidia katika uhusiano na wakijamii kushirikiana na wengine na kusaidia pale mtu anapohitaji msaada au ushauri. Kwa hivyo, kipawa changu cha mchanganyiko, kifikra na kijamii ambacho kinanifanya niwe na tijia na isia nzuri katika maisha yangu ya kila siku.

Sana siishi mahali nilipozaliwa baada ya kukua nilihamia eneo jingine kwa sababu ya masomo kazi au kutafuta fursa bora za maisha kuhama kunanisaidia kukutana na watu wapya kujifunza tamaduni tofauti na kupanua mtazamo wangu wa kuhusu maisha Ingawa sipo mahali nilipozaliwa bado ninapadhamini sana kwa sehemu ya historia yangu na utambulisho wangu hua narudi mara kwa mara kwa tembelea ndugu na jamaa na hilo hunikumbusha mizizi yangu kwa hivyo kuishi mbali napozaliwa kumenifanya nikue kifikra na kijamii huku nikiendelea kuheshimu asili yangu.

Mnyama ninaopenda zaidi ni samaki ya sasa samaki wa baharini kama samaki wa cod au salmon. Napenda samaki ukawa kwa sababu ladha yake ni laini, safi inaweza kupikwa kwa njia nyingi tofauti, kukaangwa, kuchemshwa au kwa ukoa. Zaidi ya hilo, samaki ni chanzo kizuri cha protini na mafuta yenye afya. Jambo linalo ongeza virutubisho mwilini na kusaidia kudumisha afya njema. Pia napenda samaki kwa sababu ni chakula cha haraka na rahisi kuandaa na mara nyingi hufurahia kuonja aina mbalimbali za samaki kutoka sehemu tofauti za dunia. Kwa ujumla samaki na nyama ninayopenda kwa ladha afya na urahisi wa maandalizi.

Ninatumia simu yangu kwa sehemu muhimu ya maisha ya kila siku kwa sababu inanisadia katika mawasiliano, kazi na burudani Kwa ujumula simu imekuwa chombo mbacho si raisi kukitenga na maisha ya sasa Kwanza ninaweza kusema kwamba mimi utumia simu yungu kwa wastani wa saa tatu hadi saa tano kwa siku muda huu hutegemea ratiba ya siku husika, siku ambazo ni na kazi nyingi matumizi hupungua lakini siku za mapumziko au wikendi ninaweza kuitumia kwa muda mrefu zaidi, sehemu kubwa ya muda huu hutumika kwa mawasiliano na kupata taarifa muhimu Pili programu ninazotumia zaidi ni Whatsapp kwa ajili ya kuwasiliana na familia marafiki na kazi Facebook au Instagram kwa ajilia kupata habari na burudani pamoja na Google na YouTube ambavyo hunisadia kutafuta maharifa, kujifunza mambo mapya na kutazama vipindi vya elimu au burudani. Programu hizi hunifurahisha maisha kwa kunipa taarifa kwa haraka na kunifanya niendelee sambamba na dunia ya sasa. Tatu ni bado kuku nakumbuka simu yunga ya kwanza ilikuwa simu ya kawaida isio na mtandao wa interneti. Ilitumika zaidi kwa kupiga na kupokea simu pamoja na kutuma ujumbe mfupi. Ingawa haikuwa na teknolojia ya juu kama simu za kisasa ilinifundisha umuhimu wa mawasiliano na ilinifanya nijisikia fahali kumiliki simu yangu binafsi kwa mara ya kwanza. Hii na simu inanisaidia sana katika maisha yangu kwa njia mbali inanisadia kuwasiliana kwa haraka kupata taarifa muhimu kufanya kazi kujifunza na hata kupanga shughuli zangu za kila siku. Pia inanisedia katika tharura kwani ninaweza kuwasiliana na mtu yeyote kwa wakati wowote. Kwa upande wa elimu na kazi, simu imekua nyenzo muhimu kujifunza na kuongeza ujuzi. Mwisho ninaamini muda nzuri wakuzima simu ni wakati wakulala, wakati wa ibaada na ninapokuwa na familia au marafiki uso kwa uso. Hiyo hunisaidia kupumzisha akili, kulinda afya kwa ya macho na kuhimarisha mahusiano ya kijamii. Kuzima simu kwa muda, kuna nisaidia kuthibiti matumizi yake na kwa kikisha kwamba simu inasaidia maisha yangu badala ya kuyatawala.

Inandaa ripoti za kazi kwa njia ya mpangilio wa hatua kwa hatua. Hili kuhakikisha nisahihi, wazi na rahisi kueleweka. Kwanza hufafanua ripoti, hukusudia ripoti. Yaani ni kwa habari gani ninataka kutoa na ni kwanini ripoti hiyo imeelekezwa ni muhimu ili kila kitu kinacho kwenye ripoti kiwe na lengo. Baada ya hapo, huchukua taarifa muhimu na data kutoka kwa kazi yangu au vianzo vinavyohusiana. Ninaweka taarifa hizi kwa mpangilio wa mantiki, mara nyingi kwanzia maelezo ya jumla, kisha kwenda kwenye maelezo maalumu, changamoto na suluhisho. Kwa kawaida, ninatumia viungo vya mandishi, vilivyopangwa vizuli, vikachanganya maelezo vya maneno, baadhi ya jedwali au michoro ikiwa muhimu ili kufanya ripoti iwe rahisi kusoma na kueleweka Kisha kufuata miundo wakawaida wa ripoti unaojumuisha kichwa cha ripoti, utangulizi, sehemu kuu, hitimisho, viambatisho. Mara zote ninapima ripoti yangu kabla ya kuwasilisha ili kuhakikisha kama maandishi takwimu na matokeo yote ni sahihi na hakuna makosa ya kisarufi au hesabu. Pia nikitumia ripoti kuwasilisha mawazo kwa wingine huchukua muda kidogo kuandika kwa lugha rahisi yenye usahihi. Hili kila mtu aweze kuelewa bila mkanganyiko. Kwa kifupi, kuunda ripoti kunahitaji mpangilio, uangalizi na wa maelezo na maandiko yenye mantiki, Jambo linalosaidia ripoti kuwa chombo chenye tija na kinaeleweka kwa kila msomaji.

Kila jioni, kabla ya kulala, mimi huwa na ratiba ya kupumzika na kujiandaa kwa usingizi ili kuimairisha afya ya mwili na akili. Kwanza hupanga mambo ya siku inafuata kama kuandaa nguo kuhakikisha vifaa vya kazi au shule viko tayari na kuandika kumbukumbu au mambo muhimu niliofanya siku iyo. Hii unisaidia kuondoa mawazo ya sio ya lazima na kwanza usingizi nikiwa na utulivu wa akili. Bade hapo, hujikaza kidogo kwenye shughuli za kupumzika kama kusoma kitabu kusikiza mziki wa kimapumziko au kutazama vipindi vya elimu au burudani. Mara nyingine hufanya mazoezi madogo kupunguza mkazo kama kupumua kwa kina na stretching ya mwili.

Timu yangu ya mpira ya miguu ni inaopenda ni FC Barcelona, nimekuwa shabiki wa timu hiyo kwa mda mrefu, karibu tangu nilipokuwa mtoto nilipokuwa nikitazama michezo yao kwenye televisheni na kusoma habari zao kwenye magazeti. Napenda FC Barcelona kwa sababu ni timu yenye historia ndefu na mafanikio, inacheza mpira kwa kuvutia, unajumuisha mbinu, nzuri, kasi, na ubunifu wa kipekee. Moja wa mmchezo ya kushangaza watimu Hii niliouona uliku wanaposhinda sita kwa moja thidi ya Paris Saint-Germain katika ligi ya mabingwa ulaya mPira huu ulikuwa wakihistoria kwani Barcelona walitoka nyuma kwa magoli nne kwenye mchezo wakwanza na kushinda kwa jumla ya magoli masita kwa tano Jambo lilofanya nijisike mshangao na furaha kubwa Hali hio ililofanya niwe na imani kwa timu Hii inaweza kushinda changamoto yote bila kujali halimbaya mawazoni Mchezaji ninayempenda zaidi katika timu hii ni lionel messi kwa sababu ubunifu wake kwenye uwanja kasi na uwezo wake wakufanikisha magoli hayana kifani Siitu kwamba ni mchezaji bora bali huonyesha nidhamu kujituma na upendo wake kwa timu Jambo linalofanya nishabikie vizuri Kila timu yangu inaposhinda ni nahisi, furaha, isio na kipimo na simimiko mkubwa ni nahisia wa ushindi, wapamoja, ingawa mimi siko uwanjani lakini kama sehemu ya familia ya mashabiki.

Katika kazi yangu na tamani kufika ngazi ya juu ya taaluma na mafanikio ya binafsi ya mbapo nitakuwa mtaalamu anetegemewa na mwenye mchango chanya kwa jamii na tasisi ya ninayofanya kazini. Lengo langu situ kupata choo au kipato kizuri bali kujenga ujuzi uzoefu na maadili ya kazi yatakayo niwezesha kufanya kazi kwa ufanisi na uadilifu. Kwa muda wa wakati ninataka kuendelea, kujifunza na kujiendeleza kitaaluma Kwa kupata mafunzo zaidi vyeti na uzoefu wa viteende vitendo unaosaidia kuboresha uwezo wangu Natamani pia kushiriki katika miradi mikubwa itakayo niwezesha kuonyesha ubunifu, wajibikaji na uwezo wa kufanya kazi kwa timu.

Napenda kunyoa kwa sababu hunifanya nijisikia msafi, nadhifu na mwenye mpangilo nzuri. Kunyoa hunisaidia kuonekana mchangamfu na kitaalamu. Hasa ninapok kazini au katika mazingira yanohitaji muonekano wa heshima. Pia hunifanya nijisikie huru mwenye kiji kujiamini kwa sababu ngozi yangu huwa laini na nadhifu. Hata hivyo, ninaelewa pia umuhimu wakuvaa ndevu kwa baadhi ya watu. Kwani huongeza aiba na hulinda ngozi katika hali fulani ya za hewa. Kupande wangu binafsi napendelea kunyoa mara kwa mara kwa sababu inalingana zaidi na mtindo wangu wa maisha na inafanya nijisikie vizuri kila siku.

Kumbukumbu yangu ya kutisha ni pale nilipokuwa nikitembea peke yangu usiku kwenye eneo lisilojaa watu. Nilihisi hewa kuwa nzito na ukimya uliokuwa wa kushangaza. Ikichanganya na uwoga kidogo. Niliposikia kelele za ghafla kutoka mbali. Moyo wangu uliruka kwa nguvu na macho yangu yakitazama kila kona kwa tahadhari. Hata baada ya kuona kuwa hakuna hatari ya kweli. Uwoga huo ulidumu kwa muda kidogo. Kumbukumbu hii ilinifundisha kuwa uwoga ni hisia asili ya binadamu inayotokea pale tunapokabiliana na hali zisizo za kawida au zisizo julikana. Pia ilinifanya nihesabu tahadhari zaidi kuwa peke yangu ni kujifunza kuwa kujiandaa mapema kati hali kama hizo ni muhimu. Ingawa ilikuwa tukio la kutisha kwa muda mfupi limebaki kama kumbukumbu iliyonikumbusha kuwa tahadhari na akili wazi ni muhimu kila wakati.

Kwa kawaida ninatumia takriba saa tatu hadi saa nne mtandaoni kila siku ingawa inaweza kutofautiana na kulingana na ratiba ya kazi siku hiyo muda huu hutumika kwa shughuli mbalimbali kama vile kuwasiliana na familia au marafiki kupitia whatsapp au mtandaoni ya kijamii kufuata habari au matukio za kimataifa kujifunza kupitia makala video za elimu au kozi mtandaoni na pia burudani kama kuangalia video au michezo midogo za mtandaoni ninajijengia nidhamu kwa kutumia mtandao kwa kiasi Hili kutuathiri usingizi kazi au muda wa familia Kwa hivo, ingawa mtandoni ni muhimu sana katika maisha yangu ya kila siku kwa habari mawasiliano na elimu inahakikisha matumizi yake ni ya faida na yenye mapangilio Badalanl ya kutumia muda mwingi bila mapangilio.

Penda vyatu ambavyo ni rafiki wa miguu kwa kudumu na vinavyofaa kwa shuguli mbali mbali. Kwa kawida napendelea vyatu vya mchezo sneakers kwa sababu ni rahisi kuvaa, vinafaa kwa matembezi kazi ya kila siku na pia huonekana vizuri kimtindo. Vinapokua vya rangi nzuri na muundo rahisi. Huwa vinaongeza urembo na faraja kwa miguu yangu. Pia napenda vyatu vya formal vina vyofanya kwenye mkutano au hafla ya kazi. Kwani hufanya mwonekano wangu kuwa wa heshima na mzuri. Kwa upande mwingine napendelea kuepuka vyatu ambavyo ni vizito sana na ambavyo haviwezi kupumuwa miguu kwa sababu vinanchosha na kuumiza miguu kwa muda mrefu. Kwa hivyo napenda vyatu vinavyo unganisha faraja, mitindo na urahisi wa matumizi.

Punguza matumizi ya plastiki ni jambo muhimu sana. Na mimi hufanya hatua kadhaa madhubuti kuhakikisha napunguza athari zake kwa mazingira. Kwanza, najaribu kuepuka bidhaa vya plastiki zinazotumika mara kwa moja. Kama vile, mikoba ya plastiki, vyombo vyakula vya plastiki na vinywanji kwenye chupa midogo vya plastiki. Badale yake, ninatumia mikoba ya kitambaa, vyuma vya chuma au glasi na chupa cha maji zinazoweza kutumika tena. Pili ninajaribu kuchagua bidhaa zilizo na pakiti ndogo au zinazoweza kutumika tena badala zile zinazotumika mara moja Kwa mfano ninapendelea kununua bidhaa kwa kiasi kikubwa badala vivurishi vidogo vidogo vya plastiki.